Ninaandaa ripoti za kazi kwa kufuata hatua zilizopangwa vizuri ili kuhakikisha kuwa taarifa Ninazowasilisha ni sahihi zinazoeleweka na zinaakisi kazi halisi iliyofanyika Kwanza kabisa huanza kwa kuelewa lengo la ripoti husika yaani ni nani anayehitaji ripoti hiyo na kwa madhumuni gani Kwa mfano kama ni kwa mwajiri, msimamizi wa kazi, taasisi au kwa ajili ya kumbukumbu za baadaye Baada ya kuelewa lengo, hukusanya taarifa zote muhimu zinazohusiana na kazi iliyofanyika, ikiwa ni pamoja na tarehe za utekelezaji mahali kazi ilipofanyika, vifaa vilivyotumika muda uliotumika na wahusika waliohusika katika utekelezaji wa kazi hiyo, katika hatua hii, kuwa makini sana kurekodi taarifa kwa usahihi bila kuongeza au kupunguza chochote ili kuepuka upotoshaji wa taarifa. Baada ya kukusanya taarifa, huanza kupanga muundo wa ripoti ambapo, kawaida hujumuisha utangulizi, maelezo ya kazi iliyofanyika, mbinu au hatua zilizotumika. Changamoto zilizojitokeza, mafanikio yaliyopatikana na hitimisho pamoja na mapendekezo endapo yapo. Utangulizi wa ripoti huandikwa kwa lengo la kumpa msomaji muhtasari wa jumla ya kazi iliyofanyika. Ukieleza kwa kifupi aina ya kazi, kipindi cha utekelezaji na sababu ya kuandaa ripoti hiyo. Katika sehemu ya maelezo ya kazi, hueleza kwa kina shughuli zote zilizotekelezwa kwa mpangilio na matukio. Nikihakikisha kuwa lugha ninayotumia ni rahisi kueleweka na kitaaluma na isiyo na hisia binafsi. Pia hutumia vielelezo pale inapobidi kama vile jedwali, takwimu au orodha ili kufanya taarifa iwe wazi zaidi. Katika kueleza mbinu zilizotumika, hufafanua namna kazi ilivyotekelezwa. Zana au teknolojia zilizotumika na sababu za kuchagua mbinu hizo. Endapo kulikuwa na changamoto wakati wa utekelezaji wa kazi, huzitaja kwa uwazi bila kuficha chochote. Lakini, pia huonyesha namna changamoto hizo zilivyoshughulikiwa au jinsi zilivyoathiri utekelezaji wa kazi. Hii husaidia msomaji kuelewa mazingira halisi ya kazi na kujifunza kutokana na uzoefu huo. Katika sehemu ya mafanikio huainisha matokeo chanya yalipopatikana, malengo yaliyofikiwa na ujuzi au uzoefu nilioupata kutokana na kazi hiyo. Kisha, hufungua ripoti kwa hitimisho ambalo hutoa muhtasari wa mambo muhimu yaliyojadiliwa. Pamoja na mapendekezo ya maboresho ya baadaye endapo kazi kama hiyo itafanywa tena. Baada ya kuandika rasimu ya kwanza ya ripoti, huchukua muda kupitia kwa makini ili kusahihisha makosa ya kisarufi, mpangilio wa hoja na kuhakikisha kuwa taarifa zote ni sahihi na zinaendana na lengo la ripoti. Pia huhakikisha kuwa ripoti inazingatia kanuni na muundo unaotakiwa na taasisi husika. Hatimaye, huwasilisha ripoti hiyo kwa wakati uliopangwa, nikiwa na imani kuwa imeandikwa kwa uadilifu, urithi na kwa kuzingatia viwango vya kitaaluma. Kwa ujumla, ninaamini kuwa ripoti bora ya kazi ni ile inayoeleza ukweli wa kilichofanyika. Inayoeleweka kwa urahisi na inayoweza kutumika kama rejea muhimu kwa maamuzi ya sasa na baadae na kwa baada ya siku za usoni ili iwe rahisi kwa wafanyikazi ambao watakaofanya kazi baadae.

Ningependa kuoana maendeleo mengi chanya katika jamii yangu ili maisha ya watu wote yawe bora na yenye matumaini saidi Kwanza ningependa kuona maendeleo katika elimu kwa sababu elimu ni msingi wa kila Kitu katika maisha Ningependa kuona watutu wote wakipata elimu bora ili Kubaguliwa kwa sababu ya umasikini jinsia au mahali wanapotoka shule siwe na madaraza mazuri walimu wakutosha Vitapu na vifaa vya kujifunzia na elimu na elimu na elimu iwe na vitendo ili wanafunzi wapate ujuzi wakujiteke mea baada ya kumaliza masomo Pia, nigependa kuona maendeleo katika afya kwa kujenga hospitali na vituo vya afya karibu na watu hospitali siwe na dawaza kutosha wahudumu na wafanya wawe wengi na wenye moyo wakusaidia wagonjwa na huduma sa afaya siwe nafuu ili hata mtu masikini aweze kutipiwa bila shida Maendileo mengine ningependa kuyaona ni katika ajira na uchumi Ningependa kuona vijana wakipata nafasi za kazi au msaada wakuanzisha biashara ndogo ndogo ili wasiangaike na kukata tamaam Serikali na viongoji wa jamii wawe wanasaidia vijana kwa mikobo mafunzo na fursa za ajira Pia ningependa kuona maendeleo katika miundobinu kama barabara nzuri, machisavi na usalama Meme na uhakika na mawasiliano mazuri kwa sababu vitu hivi hurahisisha maisha ya kila siku na kusaidia piashara na maendeleo ya jamii kwa ujumla Ningependa pia kuona maendeleo katika usalama ili watu waishi bila hofu ya wahalifu, watoto na wanawake na wazee walindwe na sheria zitumike kwa haki pila upendeleo maendeleo katika mazingira pia ni muhimu Ningependa kuona jamii ikilinda mazingira kwa kupanda mti kutunza fyanzo vya maji na kuepuka uchafuzi wa mazingira ili vizazi vijavyo vipate maisha bora pia Pia ningependa kuona maendeleo katika mshikamano wa kijamii ambapo watu wana heshimiana wanasaidiana na kuishi kwa amani bila juki Ubakuzi au migogoro Fiongozi wawe waaminifu, wawajibike na watumie watu kwa uwadilivu na wananji Washirikishe katika maumizi ya naosu maendeleo yao Kwa ujumla, ninge penda kuona jamii inayo jali watu wake inayo dhamini elimu, afya, kasi, amani na mazingira jamii ambayo kila mtu ananafasi ya kufanikiwa na kuishi maisha yenye heshimana matumaini ya paadayebora maisha ni ii husaidia fijana.

Ili kueka hafe ya angu katika hali nzuri, nafanya mabu mbali mbali kila siku kwa kusingatia mwili, akili na mahusiano yangu na watu ingine. Kwanza kabisa, ninajitahidi kula chakula bora na chenye virubutisho muhimu. Najua kuwa chakula ni msingi wa afya njema. Hivyo, hujithidi kula mlo kamili unawajumuisha vyakula vya asili kama mboga za majani matunda na faka maharakwe, maharakwe, mayai, samaki au nyama kwa kiasi. Pia hujithidi kupunguza ulaji wa fiakula vya mafuta mengi, sukari nyingi na fiakula vilifyo sindikwa sana. Kunyo mazi ya kutosha ni jambo lingine muhimu kwangu. Kwani, mazi usaidia mwili kufanya kazi vizuri kuondwa sumu mwilini na kuzuhia mahojwa mdianao tokana na upungufu wa mazi. Pili, ninaweka mazoezi ya mwili kama sehemu ya maisha yangu ya kila siku. Si lazima niende jimu kila wakati lakini kufujithaidi kutembea kwa muda mrefu, kukimbia kidogo, kufanya mazuizi ya kunyosha mwili au hata kufanya kazi ya nyumbani ninazo itazi ngufu Mazuizi unisaidi kuimarisha misuli Kuporesha msunguko wa damu kupunguza msongo wa mawazo na kueka uzito wa mwili katika kiwango kinachofaa Pia unifanya nijisikia mchangampu na mwenye ngufu siku nzima Najua kuwa kukaha bila kuzonga kwa muda mrefu kuna madhara kwa afya Hivyo, ujidaidi kuwepuka wakukaa muda mrefu bila kusimama au kusonga Zambo lingine muhimu katika kudumisha afya yangu ni kupata usingizi wa kutosha Wakikisha na lala kwa masaa yanaofa kila siku Kwa sababu, usingizi unisaidia mwili na nakili kupumsika na kujirekebisha Nikikosa usingizi wa kutosha na isi kuchoka, kukosa umakini na hata kukua mara kwa mara Kwa hiyo, ujidaidi kuwa ratiba panzuri ya kulala, kufuka kutumia simu au kutasama skrini kwa muda mrefu kabla ya kulala, na kwa kikisha mazingire ya kulala ni tulifu na salamu. Afya na akili pia ni simu muhimu sana ya afya kiangu kwa ujumla. Hivyo, ujidaidi kuthibizi mawaso ya hisia zangu kwa njia chanya. Ninapopitia changamoto au msongo wa mawazo ujaribu kusumbumza na mtu ninae muamini kama rafiki au mwanafamilia Pia hujitenga na mambo ya nao sababisha mawazo mengi yasiyo ya lazima na hujithidi kuwa na mtasamo chanya kuhusu maisha kufanya mambo ninae penda kama kusoma, kusikiliza musiki au kupumzika kimya kimya Unisaide sana kupunguza msongo wa mawazo na kunifanya ni jisike vizuri kia kile vile vile, nina singatia usafi wa mwili na mazingira nao ni sunguka Kuoga kila siku, kunawa mikono mara kwa mara kusafisha nyumba na kukwakikisha mazingira ni safi unisaidia kuwebuka makonjo mengia kuambukiza. Pia, ujidaidi kutunza usafi wa chakula kwa kuosha vyakula vizuri kabla ya kupika na kukikisha chakula kinapiko vizuri usafi ni kinga muhimu mdhiri ya marathi na ninaamini kuwa mtu anapojali usafi wake anajilina yae mwenyeo na watu ingine Kuhuzu huduma za afya hujidaidi kuenda hospitali au kituo cha afya mara ninapo hisi dalili za kawaida Sipendi kupuza maumuifu au dalili za ukonjwa kwa sababu ninafamu kwa kukundua tatizo mapemo husaidia kupata matibabu kwa urahisi Pia hujideidi kutufuata mashauri wa watalamu wa afya na kutumia dawa kama nilivyo elekeso kinga nibora kulikotiba Hivyo hujideidi kupata chanjo sinazo hitajika na kufuata miongozo kwa afya kutoka kwa watalamu saidi ya hayo, hujidaidi kuwepuka tapia hatarishi zinazo atiri afya kama matumisi ya dawa za kulevya, unywaji wa pombe, kupita kiasi na ufutaji wa sekara. Najua kuwa tapia hizi zinamadhara makupa kwa afya mwili, akili, even huamua kuchangu, kuchagua maisha enye, nidhamu na kujali afya angu kwa muda mrefu. Pia hujidaidi kuwa na mausia na mazuri na watu wanawani sunguka kwa sababu amani na upende uleta furaha na afya njema.

Ndiyo, napenda kupika sana na kupika ni mmoja ya shughuli zinazochukua nafasi muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Kupika wangu si jambo la lazima tu ili kupata chakula, bali ni jambo linalonifanya kwa furaha na moyo wa kujitolea. Ninapokuwa jikoni nahisi utulivu wa kipekee na furaha ambayo si rahisi kuipata mahali pengine. Kupika hunipa nafasi ya kujieleza kuwa mbunifu na kutumia mawazo yangu kwa njia chanya Kila mara ninapo andaa chakula huhisi kama ninaunda kitu chenye thamani ambacho kinaweza kuleta afya furaha na umoja wa wale wanaokila moja ya sababu zinazofanya nipende kupika ni kwa sababu hunisaidia kula chakula bora na chenye afya Ninapopika kwenye, mwenyewe nina uwezo wa kuchagua viungo safi kupunguza mafuta mengi, chumvi au sukari na kuhakikisha chakula kinakuwa na virubutisho vinavyohitajika na mwili Hii hunifanya nijisikie salama kiafya kwa sababu najua ninachokula na jinsi kilivyoandaliwa tofauti na kununua chakula kilicho tayari kupika nyumbani hunipa uhakika wa usafi na ubora wa chakula Jambo ambalo ni muhimu sana katika kudumisha afya njema kupika pia hunirudisha karibu na tamaduni na mila zetu vyakula vya asili vina historia na maana kubwa katika jamii na ninapopika vyakula hivyo huhisi kama ninaendeleza urithi wa kitamaduni mapishi mingi nilijifunza kutoka kwa wazazi na au watu wa karibu na kila mlo una hadithi yake kupika vyakula vya asili hunifanya nikumbuke nyumbani, familia, na nyakati nzuri tulizoshirikiana mezani hii hunipa hisia ya mshikamano na kunifanya nijivunie utamaduni wangu zaidi la hilo napenda kupika kwa sababu hunipa nafasi ya kujifunza na kujaribu mambo mapya kila siku hunipa mapishi mapya, mbinu mpya za upishi na ladha tofauti ya kuonja wakati mwingine hujaribu kupika chakula ambacho sijawai kupika hapo awali na hata kama hakitoki kikamilifu mara ya kwanza nachukulia kama somo kupika hunifundisha uvumilivu, nidhamu, na umuhimu wa kuzingatia hatua kwa hatua kupitia kupika nimejifunza kuwa makosa si mwisho wa jambo, bali ni sehemu ya kujifunza na kuboresha ujuzi kupika pia ni njia yangu ya kuonyesha upendo na kujali wengine Ninapompikia mtu chakula nahisi kama namwonyesha thamani yake kwangu hakuna furaha kubwa kama kuona mtu anakula chakula ulichopika na kufurahia kila tonge Hii hunifanya nijiskie kuridhika na kujivunia kile nilichofanya kupika kwa familia au marafiki huimarisha mahusiano na kuleta watu pamoja chakula kina nguvu ya kuunganisha watu na ninapenda kuwa sehemu ya mchakato huo wa kuleta furaha kupitia upishi vile vile kupika hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo ninapokuwa na mawazo mengi au nimechoka kuingia jikoni na kuanza kuandaa chakula hunisaidia kusahau matatizo ya muda harufu ya chakula kinachopikwa, sauti ya kukaanga na mchakato ya kukata na kuchanganya viungo hunipa utulivu wa akili kupika hunifanya nijikite katika kile ninachofanya kwa wakati huo, jambo ambalo hunisaidia kupumzika na kujisikia vizuri kisaikolojia kupitia kupika pia nimejifunza umuhimu wa kujipanga na kuwa na mpangilio mzuri. Kupika chakula kizuri kunahitaji maandalizi, kupanga viungo na kuzingatia muda haya yote yamenisaidia hata katika maisha ya kawaida kwa sababu nimejifunza kupanga mambo yangu na kutumia muda vizuri kupika hunifundisha uwajibikaji kwa kwani nikokosea tu fulani, matokeo huonekana wazi kwenye chakula kwa ujumla, kupika ni zaidi ya shughuli ya kawaida kwangu. Ni jambo linalonipa furaha, afya, utulivu, na ujuzi wa maisha. Kupitia kupika, nimejifunza mchakato wa kufanya jambo kwa upendo na subira napenda kupika kwa sababu hunifanya nijiskie hai, mwenye uwezo, na mwenye mchango katika maisha ya wale wanaonizunguka. Kwa hivyo, bila shaka kupika ni sehemu muhimu ya maisha yangu na ni kitu ninachokipenda kwa dhati.

Napendelea kusoma kuliko kuandika ingawa vyote viwili vina umuhimu mkubwa katika maisha yangu kusoma hunipa nafasi ya kujifunza mambo mapya kupanua mawazo yangu na kuelewa dunia kwa mtazamo mpana zaidi Ninapo kuwa nasoma vitabu makala au mandishi mbali mbali ninajisikia kama nasafiri kwenda sehemu mbali mbali Pia, ninapo kuwa nasoma vitabu makala maandishi mbali mbali naskia kama nasafiri kuenda sehemu tofauti tofauti bila kuondoka nilipo. Kusoma hunifanya nipate maarifa kutoka kwa watu wenye uzoefu historia tofauti na tamaduni mbali mbali. Jambo linalonisaidia kukua kiakili na kifikra. Kusoma pia hunipa utulivu akili ninapo kuwa na mawazo mingi au nimechoka kusoma. Hunisaidia kupumzika na kujitenga kwa muda na changamoto za kila siku Huwa na jikuta nikizingatia hadithi au mada ninayo somo Hali ambayo hunifanya nisahau msongo wa mawazo Ila kusoma hunijengea nidhamu ya kuzingatia jambo moja kwa muda na kunisaidia kuboresha msamiati na uwezo wa kuelewa mambo kwa kina Hata hivyo, si kuamba sipendi kuandika kabisa kuandika kuna nafasi yake maalumu katika maisha yangu, hasa ninapohitaji kueleza mawazo hisia au kile nilichojifunza. Baada ya kusoma mara nyingi huona si rahisi kuandika kwa sababu mawazo yanakua yamepangwa vizuri. Kuandika hunipa fursa ya kujieleza na kushiriki maarifa yangu na wengine ingawa huitaji muda zaidi na umakini mkubwa. Kwa ujumla, ingawa naweza kufanya vyote viwili moyo wangu uko zaidi upande wa kusoma kusoma ndiko kunanipa msingi wa maarifa msukumo na kuelewa kuandika kukitafuta kukifuata kama njia kile ninacho kusanya kupitia kusoma Hata hivyo, si kuamba sipendi kuandika kabisa, kuandika kunanipa nafasi yake maalumu katika maisha yangu Hasa ninapohitaji kueleza mawazo hisia au kile ninachojifunza. Baada ya kusoma mara nyingi huona ni rahisi kuandika kwa sababu mawazo yanakua yamepangwa vizuri. Kuandika hunipa fursa ya kunjieleza na kushiriki maarifa yangu na wengine ingawa huhitaji muda zaidi na umakini mkubwa. Kusoma pia hunipa utulivu wa akili. Ninapokua na mawazo mingi dau nimechoka. Kusoma hunisaidia kupumzika na kujitenga kwa muda na changamoto za kila siku Huwa najikuta nikizingatia hadithi au mada ninayosoma hali ambayo hunifanya nisahau msongo wa mawazo aidha, kusoma hunijengea nidhamu kuwa kuzingatia jambo moja kwa moja muda na kunisaidia kuboresha msamiati na uwezo wa kuelewa mambo kwa kina.

Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa kufanya hivyo kwa njia iliyo rahisi lakini yenye maana kubwa kwangu siku hii huwa si tu ya kusherekea kuongezeka kwa umri Bali ni muda wa kutafakari maisha yangu kushukuru Kwa baraka niilizopata na kupanga hatua zangu za mbele Kila mwaka unapofika huona kama ni funzo mpya kuanza upya kujifunza kutokana na yaliyopita na kuendelea kukua kama mtu binafsi Mara nyingi, siku yangu ya kuzaliwa huanza kwa utulivu. Kuamka asubuhi nikiwa na shukrani moyoni kwa uhai na afya Ninachukua muda wangu wa faraka kufanya tafakari binafsi kujiuliza maswali kuhusu nilipofikia mambo niliyofanikiwa changamoto nilizokutana nazo na mafunzo niliyopata Tafakari hii hunisaidia kujitambua zaidi na kunipa mwelekeo wa maisha yangu Wakati mwingine huandika malengo mapya au kufanya maamuzi ya kuboresha maisha yangu katika mwaka unaofuata Baada ya muda huu wa utulivu wa sikiana na familia yangu kwa kawaida, hupendelea kusherekea siku yangu ya kuzaliwa nikiwa karibu na watu ninaowapenda zaidi familia hunipa furaha ya kipekee na uwepo wao hunifanya nijisikie kudhaminiwa na kupendwa Tunapokuwa pamoja, tunaweza kushiriki kinywaji cha chai chakula cha pamoja au mazungumzo ya kawaida Yanayojazwa na vicheko na kumbukumu za zamani. Haya yote hunifanya nijisikie nyumbani na kunikumbusha umuhimu wa mahusiano ya kifamilia Chakula ni sehemu muhimu ya sherehe yangu ya kuzaliwa maranyingi kupenda chakula kilichoandaliwa nyumbani ili iwe ni mimi kupika mwenyewe au kusaidiwa na mtu wa karibu. Kupika au kushiriki katika maandalizi ya chakula hunifanya nijisikia kushiriki kikamilifu katika sherehe yangu. Ninapendelea chakula rahisi lakini tamu kinachoweza kushirikishwa na kila mtu. Kukaa mezani pamoja, kula na kuzungumza ni sehemu ninayoidhamini sana Kwa sababu, chakula huunganisha watu na kuleta furaha ya pamoja Pia napenda kutumia siku yangu ya kuzaliwa kuwashukuru watu waliokuwa na mchango katika maisha yangu Wakati mwingini huwapigia simu marafiki au jamaa ambao hawawezi kuwa nami ana kwa ana maneno ya heri, vicheko na salamu zao hunifanya nijisikie mwenye dhamani. Siku hii hunikumbusha kuwa siishi pekee yangu. Bali, nina watu wengi wanaonijali na kunitaka kunitakia mema. Hii hunipa nguvu ya kuendelea mbele hata katika nyakati ngumu. Kwa baadhi ya miaka, huchagua kilicho kujizawadia kitu kidogo. Zawadi hii si lazima iwe ya gharama kubwa. Bali ni kitu kinachoniletea furaha na kunisaidia katika maisha yangu ya kila siku. Inaweza kuwa kitabu nguo au kitu chochote kinachonifanya nijisike vizuri. Kujizawadia hunikumbusha kuwa kujidhamini ni jambo muhimu. Na kwamba si sawa kujifurahisha baada ya kufanya kazi kwa bidii mwaka mzima. Zaidi ya sherehe na furaha siku yangu ya kuzaliwa pia ni siku ya kutoa wakati mwingine huchukua nafasi hii kufanya tendo la wema kama kusaidia mtu mwenye uhitaji kutoa mchango mdogo au kushiriki chakula na wale wasiokuwa nacho kufanya jambo jema kwa wengine hunifanya nijisikie kuridhika zaidi kuliko kupokea zawadi nyingi. Huongeza maana ya siku hii na kunikumbusha umuhimu wa kushirikiana na kujali jamii. Jioni inapofika hupenda kutumia muda wangu kwa utulivu baada ya shughuli za mchana. Hujitenga kidogo kufikiria siku nzima ilivyokuwa. Wakati mwingine husikiliza muziki ninaoupenda kuangalia filamu au kusoma vitabu. Huu ni muda wa kupumzika na kufurahia mafanikio madogo ya siku. Huwa najisikia nimeridhika na mwenye amani. Kwa ujumla, ninapousherekea siku ya sherehe inanifanya sifanyi sherehe kubwa au za kelele nyingi. Napendelea sherehe yenye maana iliyojaa shukrani upendo na tafakari. Kwangu, siku ya kuzaliwa ni kuhusu umri pekee, bali ni kuhusu safari ya maisha, watu waliopo katika maisha yangu na matumaini ya kesho. Hivyo, kila mwaka unapofika, huisherekea kwa moyo na shukrani.

Napenda upepo wa asili kuliko kutumia kiyoyosi cha umeme AC kwa sababu upepo hunipa hisia ya uhuru utilifu na ukaribu wa mazingira ya asili. Ninapo hisi upepo ukipita juu ya ngozi yangu na hisi kama mwili wangu unapumua kwa uhuru na akili yangu inatulia. Upepo wa asili hunikumbusha kuwa niko hai na sehemu ya dunia pana. Jambo ambalo hunipa faraja ya kipekee ambayo si rahisi kuipata kwa kutumia mashine Kwanza kabisa, napenda upepo kwa sababu ni wa asili na hauna madhara kwa afya yangu kwa kiasi kikubwa ikilinganishwa na AC upepo wa asili huingia taratibu kwa mtiririko wa kawaida Hali ambayo husaidia mwili kuzoea kuzoea mabadiliko na ya joto bila mshtuko kinyume chake AC mara nyingi hutoa hewa baridi ghafla ambayo inaweza kusababisha mafua kikohozi au maumivu ya kichwa hasa inapowekwa katika kiwango cha chini sana Kwa hivyo, napendelea upepo ambao ni laini na wakawaida zaidi kwa mwili sababu nyingine inayo nifanya nipende upepo ni kwamba hunipa hewa safi upepo huleta hewa mpya kutoka nje yenye harufu ya mazingira ya asili kama udongo mti au mvua hewa hii hunifanya nijiskie mwenye nguvu na mchangamfu AC kwa upande mwingine huzungushwa hewa indani ya chumba kwa muda mrefu jambo ambalo linaweza kufanya hewa iwe nzito na kukosa uhai najisikia vizuri zaidi ninapo kuwa katika mazingira yenye hewa safi na mtiririko wa asili Pia upepo hunisaidia kuungana na mazingira yanayo nizunguka Ninapo fungua dirisha au kukaa nje na kuhisi upepo huwa nasikia sauti ya za ndege mti ikitikizingika au kelele za kawaida za mazingira Hii hunipa amani ya akili na kunisaidia kupunguza msongo wa mawazo upepo hunifanya nihisi kuwa sehemu ya asili tofauti na AC ambayo hunifanya nijisikia kama nime jitenga ndani ya mazingira yaliyo fungwa Kwa upande wa matumizi ya nishati napendelea upepo kwa sababu hauhitaji umeme kutumia upepo wa asili au fata feni hutumia nishadhi kidogo ikilinganishwa na AC Hii hunifanya nijisikie kuwa na changia katika kulinda mazingira kwa kupunguza matumizi ya umeme na uzalisaji wa kesi chafuzi Najua kuwa mabadiliko ya tabia nchi ni changamoto kubwa duniani Hivyo kuchagua njia rahisi kama kutumia upepo badala ya AC ni mchango mdogo lakini mwenye maana Hata hivyo, sikatai kabisa umuhimu wa AC kuna nyakati ambapo joto huwa kali sana Hasa wakati wa mchana au katika maeneo yenye joto juu ya kupita kiasi katika hali kama hizo, AC inaweza kuwa msaada mkubwa Hasa kwa watoto wazee au watu wenye matatizo ya kiafya Lakini hata katika hali hizo napendelea kutumia AC kwa kiasi na kwa muda mfupi tu kisha kuruhusu upepo wa asili Uingie ili kuweka uwiano mzuri, wajoto na hewa upepo pia hunifanya nisikie huru zaidi Kwani, upepo pia hunifanya nisikie huru zaidi Kwani, ninapo kuwa na dirisha wazi nahisi kama na hakuna kitu ninacho, kinacho, nizuia kupumua au kufikiria Hali hii hunisaidia kuwa mtulivu na mwenye mawazo wazi AC kwa upande mwingine hunilazimisha kufunga madirisha na milango hali ambayo hunifanya nijisike kama nimefungwa au nimebanwa Mimi hupendelea mazingira yaliyo wazi na yenye nafasi ya asili kuhusu usingizi napendelea kulala nikihisi upepo wa asili kuliko baridi y kali ya AC upepo hunipa usingizi mzuri na wakawaida bila kunisababisha kuamka na kuhu kavu au puwa ilio shiba usingizi mzuri ni muhimu kwa afya yangu na nimegundua kuwa upepo wa asili hunisaidia kulala kwa amani zaidi kuliko AC. Kwa ujumla ingawa AC ina faida zake mimi napendelea upepo wa asili kwa sababu ya utulivu afya na uhuru na ukaribu wake na mazingira.

Likizo yangu ya ndoze ni ile ambayo inanipa mchanganyiko wa utulifu, kujifunza, burudani na muda wa kutafakari. Si lazima iwe anasa kupita kiasi. Bali iwe likizo yenye maana inayoniacha nikiwa nimepumzika kimwili, kiakili na hata kama kihisia Ninapofikiria likizo yangu ya ndoto huniona kama safari inayo niweka mbali kidogo na shughuli ya kila siku Lakini karibu zaidi na mimi mwenyewe na uzuri wa dunia. Katika ndoto zangu likizo ingeanzia katika eneo lenye mandhari ya asili kama pwani tulivu na au eneo la mlima lenye kijani kibichi. Napenda sana mawazo ya kuamka asubuhi nikiwa najisikia sauti ya mawimbi ya bahari au upepo ukipiga katikati ya mti. Hali hiyo hunipa amani ya moyo na hunifanya nianze siku nikiwa na nguvu mpya. Ningependa kukaa mahali pasipo na kelele nyingi mahali na msongamano wa miji ili niweze kupumzika kwa kweli na kuacha mawazo ya kazi au masomo kwa muda Likizo yangu ya ndoto pia ingehusisha ratiba isiyo ya haraka nisingependa kukimbizana na muda wakuwa na mipango mingi sana Badala yake, ningependa kuishi siku kwa siku nikifanya mambo kwa utulivu. Asubuhi ningetumia muda nikitembea ufukweni au kwenye njia za asili nikifurahia hewa safi na mandhari kutembea huku kungenisaidia kufikiria maisha, kupanga malengo au kufurahia ukimya ambao mara nyingi hukosekana katika maisha ya kawaida chakula kingekuwa sehemu muhimu sana katika likizo yangu ya ndoto Ningependa kuonja vyakula vya asili vya eneo ninalo tembelea vilivyo pia vilivyo pikwa kwa njia ya kitamaduni chakula hunipa fursa ya kuelewa utamaduni wa watu wengine kwa sababu kila jamii huonesha historia na maisha yao kupitia chakula ningefurahi kula chakula safi hasa matunda ya baharini au vyakula vya kienyeji vilivyo tayarishwa kwa upendo kukaa mezani polepole nikifurahia kila tonge ku.